Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Kwangu wacha niongelee rununu. Rununu hiyo ni simu ya kawaida ambao mimi utumia. Kwa mara mingi mimibnapenda kuchaji simu yangu mara moja kwa siku. Na kwa mara mingi wakati ninapoenda kulala huwa nawacha simu wangu ukiendelea na chaji na nitaitoa asubui wakati ninapoamka sababu utaipata iyo wakati itakuwa imejaa vizuri ikiwa asilimia mia moja na pia sababu ambapo mimi napenda kuchaji simu yangu kwa masaa za usiku ni kuwa hizo wakati ni zile wakati ambapo siutumi simu wangu So itakua convenient kuitia kwa chaji but mara mingi inakuanga tu mara moja kwa siku sababu bado bethri yangu iko vizuri na inaniruusu tu nichaji mara moja kwa siku.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Kwa mara mingi huwa napenda kusherehekea mwaka mpya na familia yangu. Na inakuanga, tumefanya iwe mazoea. Wakati wakuvuka mwaka huwa, tunaudhuria kesha katika kanisa ya huko nyumbani. Na hapo, before tuvuke mwaka huwa, tunaimba, tunadensi. Tukipiga sherehe wote na kwa mara mingi Tunajikutanisha familia yangu mzima Wanakijiji Tunaenda kanisani Tuna sherekea na ikifika Wakati wa kuvuka mwaka Tunapiga vigelegele Kuna fireworks ambazo huwa zinarushwa tunafurahia So mara mingi mi hupenda kusherehekea mwaka mpya nikiwa na familia yangu na pia mchana wa tarehe wa kwanza, huwa tunafanya family gathering na familia yangu mzima. So hivo ndivo ninavyosherehekea mwaka mpya.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Mimi nitasema ndio sababu kila wakati ninapo pata kitu ambacho ninakiona kama ni cha thamani kwangu nazipenda kuzihifadhi. Mara mingi naeza kuanga labda zawadi ambazo nimepewa na either familia zangu ama wapenzi wangu. So huwa napenda kuzieka kando, niziifadhi kama, ndio uwa nikizitumia kama kumbu kumbu, na pia kwa mara mingi, nikienda mahali ambapo, ni mahali pageni kwangu, ama nikiuzuru mahali pageni kama mimi ni vacation, vitu kama hizo. Mimi ningependa nachukuanga either kama ni object sama kitu tu ninacho kifurahia nizichukue nyumbani kama memorabila. Alafu huwa zitakwa zikinipatia kumbukumbu kuhusu mahali ambapo nimetembelea. Alafu pia sa zingine kuna vitu kama picha, maybe nilicupture moments zenye zina nifanya nizipende sana. So huwa napenda kuzihifadhi ili niziweke kama kumbu kumbu So kwa mara mingi napenda kuifadhi vitu cha thamani kwangu.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Mimi hufuraia watu wakiwa na nidhamu mzuri, ama tabia mzuri ambapo wanaeshima na pia, kwa sana sana napenda watu walio na heshima na pia wanaoijelewa vizuri. Sababu ukipata watu wengine ambao wanapenda kwa na tabia mbaya heshima hawana nidhamu zao ni duni, Hawa watu huwa wana hawana heshima kwa mtu yeyote na hivyo inakuwanga vibaya sana. So kwangu mimu hupenda watu, watu wengine wakiwa na nidhamu tabia mzuri, alafu walio na heshima na pia wanao walio na tabia mzuri. So hivyo ndio mimi hufurahia.

Unapenda kununua vitu wapi? Kwa mara mingi, bidhaa zangu za nyumba napenda kuzinunua. Kama ni chakula, mimi napenda kuzinunua sokoni. Sababu ukienda sokoni unapatanga mazao ambazo ziko mzuri. Ziko kwa hali mzuri ambazo hazijaoza. Na huwa zinakuanga so nutritious. So mara mingi mi kama ni kununua chakula, mimi huenda kuzinunua sokoni. Na pia uko sokoni nitazipata kwa bei nafuu Alafu zikiwa aidha kama ni vitu za kutumia kwa nyumba either kama sukari, sabuni Mimi hupenda kuenda kwa supermarket ama kwa chumba Yes kwa supermarket niende nizinunue hizi vitu zote Lakini kwa mara mingi Mi hununua vitu mingi sokoni.

Unapenda kula wapi inje ya nyumbani? Kwa mara mingi, kama nataka kula inje ya nyumbani, huwa napenda kuna hoteli karibu na mimi huwa napenda kuizuru. Na hapo wanauzanga nyama, nyama choma iliyo tamu sana. So, kwa mara mingi utapata nikitoka tu nyumbani na nataka kula inje, hiyo ni mahali ambapo nitaizuru. Na nikifika hapo mimi naitisha nyama, nyama choma, ugali na pia kachumbari Chakula ambazo huwa zinavutia sana na zinafanya nizifuraiye na pia saa zingine labda nisipokula nyumbani huwa labda nimetembelea marafiki zangu na nitapata kula chakula kwao but Mara mingi nikitoka nikiamua kula inje ya nyumbani huwa kuna hoteli karibu na kwangu huwa napenda kuitembelea. Mara mingi wikendi na huwa anaigisa chakula karibu sawa kila wakati nininapoitembelea.

Unapenda kununua nini zaidi? Mimi kila wakati ninapoenda kufanya shopping ama wakati ninapotutembea barabarani alafu nione nguo yoyote inayopendeza kwa macho. Huwa nazipenda kuzinunua. Sababu kwangu manguo zinakuanga vitu ambazo zinapendeza sana kwa macho. Utazipata mimi kununua nguo nitakuwa nikizinunua impulsively ama kwa mara zingine nikiwa online labda nina Ninaangalia tu vitu tiktoki ama nimeingia kwenye Amazon ama saa zingine, Shein huwa najipata nikiwa nimenunua nguo mingi sana na hizo ndiyo kitu ambayo huwa naifanya kwa mara mingi sana. Utapata wakati mwingine kwa mwezi nimenunua karibu nguo kumi ama yeah nguo karibu kumi ambazo ni mpya. Yes, so vitu ambazo mi hupenda kununua kwa wingi ni nguo ama mavazi.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Mimi nitasema ndio sababu kwa mara mingi utapata kila wakati ninapo shikwa na changamoto yoyote, huwa naweza kuunda suluhisho kwa mara ya kwa haraka sababu creativity ni kitu ambayo huwa mimi nafanya kwa mara mingi Naweza kutoa suluhisho kwa haraka So mimi nitasema mimi ni mtu wa ubunifu.

Unapenda kusoma fitabu vya aina gani? Kwa mara mingi mimi hupenda kusoma fitabu vya hadithi. Nazineza kuwa zile hadithi za mapenzi, hadithi za historia. Hizo ndio fitabu huo kwa mara mingi utanipata nikizisoma. Alafu pia mimi nakuanga na fitabu mingi za historia kwangu. So pia hizo collection za fitabu za historia ndio uo napenda kuzichukua nikuje nizieke kwa nyumba kama memorabila so utanipata kwa wingi mimi nikiziangalia ama nikizipitia nikizisoma so mimi hupenda kusoma fitabu fia haina za hadithi ikiwa hadithi za mapenzi hama hadithi za kihistoria.